Nina timu takriban nne ambazo nazisupporti katika mchezo wa kandanda. Timu ya kwanza katika kijiji letu ninaloli supporti linaitwa Gogo, Gogo Boys. Gogo ni timu ya soka ambayo inacheza vizuri na katika ligi ya Kibera utapata kwa mara mingi wanakuwa baadhi ya washindi. Wapinzani wakubwa wao wanaitwa Kibira United na hawa pia ni wachezaji wazuri zaibi timu ya pili ni nayoisapoti ni timu ya taifa ya nchi ambayo ni timu ya Kenya Pia inabaadhi ya wachezaji wazuri ambao wanatoka timu mbali mbali hapa nchini katika ligi ya Kenya timu ya tatu ninaisapoti linaitwa Gor Mahia na timu hili lina kuwa katika washindi kila mara manake wachezaji wanamchezo mzuri na wafuasi wa timu hili pia wananguvu inayofaa kusapoti timu hiyo yote ya kandanda. Mwisho duniani na support timu ya uwingereza mbao inacheza mchuwano wa kandanda wingereza ambao ni timu inaitwa Arsenal FC.

Wazo gani nzuri ninalo kwa siku ya leo? Siku ya leo ni siku ya jumapili. Katika jamii ninayo toka, siku hii inakuwa siku ya ibada. Na hiyo ni kanuni ambayo imeekwa hata duniani kote Utapata wakristu baadhi yao wanafanya ibada siku ya jumapili. Kwa hivyo inamaanisha wakati kama huu huwa nakuwa na tumaini sana katika yale mambo tunaweza fanya kama binadamu.

Unalinda faragha yako vipi mtandaoni? Faragha ni haki ya kila mmoja kuweza kuhakikisha mambo yake ya ndani ama yasiri, ayako wazi ama ayako katika jukwaa ambayo haipaswi kuwa. Na nikiwa mtandaoni kila mara huwa ninahakikisha, nimeweka pasi ama lile kwa lugha ya kimombo tunaita password, yangu iwe yasiri Pia ninahakikisha majina yale natumia mtandaoni siyo majina yangu rasmi ili yaweze kuondoa lile dhibiti kwamba ni mimi mwenye jukwaa lile na mara ya mwisho ninahakikisha kwamba mambo yoyote ninayo yaona mtandaoni kama yale mambo yanao sambazwa mtandaoni kama za kilaghai naweza kujaribu kuhakikisha kabisa kwa mba sijaingia katika ulaghai yoyote Hili kutopatia watu wenye nia mbaya faragha yangu.

Najikinga kutokana na jua kali kwa kukaa chini ya kivuli, mara mingi kivuli ya chumba ama vyumba virefu vile vimejengwa mjini. Lakini nikipata vizuri, mimi napenda kukaa chini ya miti, maanake miti yana upepo na mawimbi. Unaweza kuyasikia upepo sembuse na yale ya mawimbi. Kwa hivyo utapata ukiwa chini ya mti jua ikiwa hata kali kiasi gani Kuna vile unaweza barizi pale na upepo ule unakutuliza na unapata nafuu kutokana na jua kali na kivuli ya mti ndio kivuli bora zaidi kuliko hata vivuli vya vyumba sababu unapata kivuli ya mti inaleta ule ustaarabu na pia ukona utulivu kabisa. Na mbali na hayo kivuli ya mti inalinda mazingira Inaleta afueni kwa mazingira, inalinda mazingira, ina mandhari mazuri. Kwa hivyo, mimi kila wakati kuna jua kali najikinga nikiwa chini ya mti.

Nina kumbukumbu mingi sana mzuri za shule. Na shule nikona kumbukumbu kwa mfano ya shule ya Chekechea. Nakumbuka ilikuwa tuna nyimbo mzuri tamutamu. Na baadhi ya nyimbo zile tulikuwa tunaziimba wakati wa kuingia na pia wakati wa kutoka Nakumbuka mwalimu wangu akitufundisha wimbo ya lugha ya kiluhya na wimbo ile imekuwa maana mimi hadi siku ya leo Nakumbuka vyakula ambavyo nilipenda kukula nikiwa pale shuleni Nakumbuka michezo niliocheza Nakumbuka marafiki wale nilikuwa nao wengine nimekuwa nao marafiki hadi leo hii miaka takriban ishirini na baada ya kumaliza shule ya Chekechea na nakumbuka pia nikitembea na ndugu yangu tukitoka shule Ninakumbuka yale yote tulikuwa tunapitia pale barabarani Kwa hivyo kumbukumu za shule ya Chekechea zimekwama na mimi Nikiingia katika shule ya msingi ama primary Nakumbuka jinsi tulivyopenda michezo ya mipira Utukutu wote ule tuliofanya tukiwa watoto Nakumbuka mwalimu yule alikuwa mkali zaidi na wale walimu pia walioweza kutuaminia zaidi Nakumbuka hata yale mitiani niliyoyafanya na yale nambari niliyokua Nakumbuka pia katika shule ya upili ama sekondari Nimekua na kumbukumbu nyingi nzuri nakumbuka kuenda kuogelea katika bwawa Nakumbuka kuna wakati tulienda kukimbia mbio za kilomita kumi na niliibuka mshindi wa nambari sita Iyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kukimbia mbio ya aina hio Nakumbuka pia kuna nyakati tuliweza kukula chakula ya shule ambao kwa mtu wa nje haingependeza vile lakini ukiwa pale shuleni tuliweza kuikimbilia na kuing'ang'ania manake ilikuwa chakula bora kwetu kama wanafunzi. Nakumbuka mchezo niliopenda kucheza mchezo wa hoki, nilikuwa nambari tatu na Nakumbuka kuna nyakati tumeenda mchuano katika chuo kikuu ya maseno Mchuano ule ulikuwa hatari zaidi manake ulikuwa umeunganisha mashule kutoka majumbe mbali mbali ikiwemo hata chuo kikuu na tulieza kucheza pale ule mchuano angalau tuliondolewa lakini tulishindana na kupambana vilivyo nakumbuka tukiwa chuo ya upili jinsi mashule zingine zingeweza kuja ndani ya shule yetu na kueza kushiriki katika michezo yale kualikana kama mashule nakumbuka nikienda kung'ang'ania nafasi ya shule katika luga ya kizungu ama kimombo nikienda kung'ang'ania nafasi ya shule katika shule ingine katika mchuano nakumbuka pia kulikuwa na mchuano wa chemistry na niliweza kuenda kule na ndugu yangu na pia tulieza kuibuka nambari nzuri zaidi kwa hivvyo na kumbukumbu mingi sana Hata chuo kikuu nimekuwa na marafiki wengi Nimekuwa na mambo mengi ambayo yametendeka ambayo naweza kuyakumbuka.

Sina wakati haswa ambao napenda kuenda madukani. Mimi naweza kwenda madukani wakati wowote. Manake tunavyoishi mjini, unapata, unaenda madukani kulingana na mahitaji yako. Na maramingi mahitaji yangu ni mahitaji ya siku kwa siku. Kwa hivyo, mimi nitajipata nimeenda madukani kulingana na mahitaji. Lakini kununua bidhaa kwa jumla. Labda maramoja kwa mwezi ama wakati nimekuwa na bidhaa mingi zile nahitaji kwa nyumba Unapata ni maramoja kwa meizi mbili.

Kuna masomo ya sayansi kulingana na ratiba amaa vile vitengo vya masomo katika nchi yetu. Kuna vitengo vitatu vikuu vya sayansi ikiwa biolojia, kemia na physics. Na masomo haya nakumbuka wakati nilipo ingia chuo cha upili. Manake hapo ndipo saa mtu anapo chagua vitengo hivi vitatu Nilikuwa na wakati mgumu sana wakuamua nilipi nita chagua Kwa bahati mzuri kwangu chuo ambayo nilisomea na kumbuka vitengo hivi vyote vilikuwa vinafanywa kama masomo ya lazima Kwa hivyo mimi, hiyo ilikuwa ni furaha yangu sana, manake napendelea kusoma sayansi kwa jumla, napendelea biolojia, napendelea kemestria, napenda physics pia. Lakini kuangalia kwa kina Naa na nafanya vizuri sana katika baolojia Lakini roho yangu inapenda physics Manake physics ni aina ya sayansi ambavyo imeeleza jinsi mambo ya nalivyo fanyika katika dunia tunayoishi na hii kitengo ya sayansi ni mimi kulingana na mimi nadhani ni mojo wapo ya vitengo vya sayansi ambavyo inamambo mingi sana za kufanyiwa utafiti na kugunduliwa kwa hivyo mimi napenda fizikia kwa sana.

Ninapenda kusikia aina ya muziki wa jadi na wa kisasa. Yaani mchanganyiko wa aina haya mbili. Ama kwa kizungu ungependa inaitwa Afrofusion ama Folkfusion. Maanake Folkfusion ni muziki ambao unaongelea asili ya kiafrika. Unaongelea mapambano ya kiafrika. Unaongelea jinsi nyakati ya jadi mambo yalifanywa na inaongelea jinsi mienendo ya kisasa Pia yanaeza shirikiana angalau kuangaza yale mambo muziki inayopitisha kama ni mandhari ya utaratibu, mandhari ya kimaisha Mimi ninaona aina hii ya muziki naipitisha vizuri sana Ukiangazia muziki ambao unaimbwa nje maybe ya Afrika napenda aina ya muziki ambao unaitwa Indie pop na hii muziki aina hii inachezwa na wamuziki kadha wa kadha moja wao ambao napenda kusikia ni bendi ambalo linaitwa Bastille na wanacheza muziki aina hii kwa njia ambao inafurahisha zaidi Ukiangalia hapa nchini kuna wasanii wengi pia wanatumia folk fusion na wasanii hawa wanaitumia kuweza kupitisha yale mambo muziki wa mchanganyiko wa kitamaduni unaweza kuangazia kwa dunia ya kisasa. Katika muziki kama haya unapata yanachezwa katika masherehe yanachezwa katika bendi Ama yanachezwa katika mambo ya burudani na ukiangalia yameboreshwa zaidi kwa kutumia mbinu hizi ya mchanganyiko Kwa hivyo kila wakati mimi napenda kusikia haya muziki maanake yananiburudisha.

Mara mingi natumia vyombo kama televisheni, wakati moja au ingine nasikia radio, na mara mingi kwa sana natumia mtandao ikiwa kwa kompyuta ama kwa simu. Na habari zangu huwa nazipata habari za huko nchini na hata habari za kimataifa. Manake mara mingi utapata kuna vyombo vya mtandao ama majukwaa ya mtandao ambayo saa zingine hayajajulikana kuleta habari halisi zaidi. Kwa hivyo unapata mimi mara mingi napenda habari ambayo imehakikishwa na mara mingi utaipata kwa televisheni ama kwa radio manake zile stesheni zinatumia mitambo hizi zinaweza kuhakikisha kwamba habari zile wanapitisha ni sahihi. Kakini kwa mambo ya utafiti, mtandao unaongoza manake watu wengi wana uhuru wa kujieleza mtandaoni na kuweka hata dhana zao pale mtandaoni Kwa hivyo utapata mambo mingi ya kiutafiti ambayo si habari haswa na labda hata ni dhana tu ya mtu yanawekwa mtandaoni na hapo mtu yeyote anaweza yapata ukiwa unajua jinsi ya kutafuta Unapata kuna tabia ya kuweka maneno labda yanavyojiri Kabla yafikie mitambo kama stesheni za televisheni Utapata kwa mitandao ya kijamii tayari mtu ashaweka habari lile pale Kwa hivyo nikitaka habari haraka huwa naipata sana sana kwa mitandao ya kijamii Lakini shida moja ambayo nimeeleza hapo awali ni kwamba habari hizi sana sana saa zingine si habari ambayo imedhibitishwa Manake teknolojia pia inavyo endelea unapata kuna mbinu tofauti na teknolojia tofauti za kutengeneza picture za kutengeneza sauti na kutengeneza mavideo ambayo mtu anaweza yaweka pale kwa mtandao ya kijamii ilhali ni kitu ambayo amelitengeneza tu na si jambo ambayo limefanyika ama si jambo la kweli kwa hivyo ni ngumu kuhakikisha habari ambayo unaipata katika mtandao ya kijamii lakini habari ambayo unaipata kwa mtandao kwa stesheni za televisheni na radio hayo ya adhibitishwa hadi na mashirika makuu kama yanayo angaliwa ama kuchunguzwa na serikali. Kwa hivyo utapata kuna mwenendo wa kuweka habari za kweli mbali na jinsi inavyo fanyika pale katika mtandao za kijamii.

Ndio, nimewahinunua tikiti za tukio. Manake katika kazi ya usanii utapata mara mingi unahitajika kwenda tukio fulani ama hafla fulani tofauti tofauti. Lakini awali hapo nikifanya na mashirika ya kijamii, pia tulikuwa tunaeza kwenda kwa tukio mbali mbali. Ili kuweza kujifunza jinsi ushirikiano wakijamii ama mashirika mengine ambayo yanafanya katika nyanja hii wanaendeleza shughuli zao. Hii ilikuwa inahakikisha kwamba mafunzo yale tunapata tunaweza kuyastahimili na kwamba kama kuna mashirika ambayo pia yamedhibiti ama yamefanya utafiti fulani na yakadhibiti tunaeza jifunza kutoka hapo bali si kuanza tena upya kwa yale mambo labda wamepitia kwa hivyo tutajifunza mapya yale wamejifunza na pia yale changamoto ambayo wamekua nayo wakati wanajifunza katika vitu mbali mbali ili sisi tunapoanza kujishirikisha katika lile shughuli hatuanzi upya tena tikiti za tukio za kisanii zina huwa mara mingi nilikuwa nazinunua ama hata bado naweza nunua wakati kuna hafla ya kisanii ambayo inahitajika dharura. Si mambo tu ya burudani ila pia nikiwa pale naweza pia pata ushirikiona wa kikazi.

Ndiyo, nimewahi piga kura na kupiga kura kwangu, nimepiga marabmbili. Nimekuwa na fursa pia ya kukua moja wa wale wanahesabu kura lakini wachanieke gumzo hiyo kwa hapo mbele. Mara yangu ya kwanza kupiga kura ilikuwa ni jambu geni sana kwangu. Maanake nchini wakati wa kupiga kura, mambo ya kisiasa huwa yanashika moto zaidi. Unapata hadi katika kijiji chetu utapata watu wengi wanajitokeza katika yale shughuli ya campaign na shugulhuli za kuweza kupigia debe kiongozi ambaye wanadhani ni bora zaidi ama chama lile wanataka liweze kubeba kiti fulani. Kwa hivyo utapata kuna msukusuko watu wengine wanafanya sherehe wakifanya maandalizi ya kupiga kura. Kwa hivyo jambo la kwanza watu huwa wanaamka mapema zaidi Maanake line ambayo iko katika kupiga kura ni line ya ajabu watu watajitokeza kwa halaiki kubwa kubwa na utapata saa zingine nambari inaenda zaidi ya elfu kumi katika stesheni moja na utapata hii inaleta msukosuko kwa hivyo inabidi mtu amke mapema zaidi afike pale katika stesheni aweze kujisajili ili aweze kupiga kura kwa hivyo kuamka utapata mtu anaamka kama saa kumi, saa tisa kumi wengine wanakesha usiku mzima ili wasiweze kulala. Kwa hivyo mara yangu ya kwanza kupiga kura, nilieza kushuhudia haya maanake mimi nilikuwa mmojawapo ya wale waliamka mapema zaidi. Jambo la pili, baada ya kupiga kura, utapata kuna kungoja pale katika stesheni kusikia matokeo yamekua vipi. Kwa hivyo, hii pia ilikuwa jambo geni sana kwangu maanake halaiki lile halisongi. Na mara mingi kunakuwa na polisi pale kuweza kuhakikisha kwamba amani imedumishwa na watu wameeza kupiga kura kwa usawa na mambo shughuli yote ama hafla mzima imekua mzuri zaidi Wakati nilikuwa nahesabu kura Nilihesabu kura katika station mbali na pale mahali napiga kura na hii ilikuwa jambo geni pia kwangu maanake station ile watu walikuwa na utaratibu zaidi Wakifika pale mapema wanapanga line yao kwa utaratibu bila kelele yeyote na utapata wakati milango yanafunguliwa watu waanze kusajiliwa na kupiga kura shughuli inasonga kwa utaratibu zaidi na jambo hili lilikuwa geni kwangu ama tofauti na lile nimezoea kijijini kwetu.

Nina timu tatu ambazo nazipenda za mchezo wa mpira wa miguu. Ama kwa kiswahili tunaita kandanda. Mchezo huu nikizaliwa, mimi nimepata katika familia yangu kuna timu moja, baba yangu alikuwa anapenda kuiona sana. Na kama ilivyo kawaida mtoto anafuata mkondo wa wazazi, kwa hivyo nilijipata napenda timu ambayo inaitwa Gormahia. Gormahia ni timu ambayo imevuma sana nchini na hata tunapoongea inaongoza katika ligi ya Kenya. Timu ya pili ninayopenda ni timu ya kijjii chetu na ni timu ambayo inaitwa Gogo Boys. Gogo ni timu wanaocheza pia vizuri sana. Lakini timu ya tatu ninayopenda na nataka kuizungumzia kidogo ni timu ambayo inacheza uingereza na kwa sai pia inaongoza katika ligi ya uingereza inaitwa Arsenal Football Club. Timu hii naipenda kwa sababu ya mbinu yao ya kucheza mpira, utapata wanacheza mpira kwa njia ambayo inapendeza zaidi, wanazingatia urembo wa kucheza mpira na hii ni jambo moja ambayo inanivutia katika timu ile. Timu hii nimependa kuanzia mwaka wa elfu mbili na ni mjomba wangu nakumbuka alikuwa amependa timu hii sana Kwa hivyo kila mara alikuwa akikuja kwetu Ilikuwa tunashirikiana na yeye kuenda kutazama mechi za timu hii Baadae, nilijipata mimi pia nafuata timu ile, na nakumbuka mechi ambao ilifanya nikafanya uamuzi Ilikuwa mechi ambayo ilichezwa mwaka wa elfu mbili na mbili dhidi ya timu ambayo inaitwa Manchester United na timu ya Arsenal ilikuwa walikuwa wanangangania kikombe cha FA Wakati huo mchuwano ulikuwa mkali zaidi Manake timu hizi mbili zilicheza vizuri hadi zikamaliza dakika tisini bila kupata mshindi Lakini walipoingia katika penalty Asenol waliibuka washindi na tangu hiyo siku mimi niliamua mwenyewe nitaweza kushabikia timu hii na nimeishabikia kwa muda huu wote hadi leo.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Maonyesho haya siwezi hesabu ni ngapi haswa, maanake nimeenda mengi zaidi. Nikijaribu kuhesabu kwa akili yangu tu kwa haraka naweza fikiria yamepita mia moja. Kuna kama msanii ninafanya na shirika ambalo linaonyesha sanaa na hii imeniweka katika viwanja mbalimbali ama jukwaa mbalimbali ambapo sanaa zinaonyeshwa. Na ni sanaa aina tofauti. Kuna waimbaji, nimeeza kuona wachezaji, nimeeza kuwa na waigizaji, nimeeza kuwa na hata wanao fanya sanaa kwa njia balimbali na hata za kitamaduni. Kwa hivyo nimekuwa katika jukwaa mbalimbali ya kuweza kuona sanaa. Na nikiangalia kuna zile zenye zimekuwa na umaarufu sana Maanake nimeenda hata nchi ya ngambo kuweza kuona sanaa. Nimekuwa nchi kama Italy na nimeweza kuona sanaa pale ya nchi tofauti tofauti ikiwa Mexico, nchi kama Colombia, nchi kama Ujerumani wamekuwa pale wakionyesha sanaa na baadhi ya mambo yale wanafanya hata nchi kama Macedonia. Mambo haya ya usanii ya napoonyeshwa mara nyingi yanaiga yale mambo tumeshikilia kwa tamaduni zetu ama yale mambo jamii zetu zinaonekana kufanya ama kupenda kwa zaidi ama kutaka kuhifadhi. Kwa hivyo mambo haya pia yanapitishwa na sanaa ya kuonyesha.

Kwa mara mingi naoga mara moja kwa siku, sababu yangu kuni mimi naoga wakati wa jioni, kama najiandaa kulala. Ili niweze kuwa, nimetoa uchafu ule, wote nimekuwa nao kwa siku, kama ni jasho, vumbi, ambao nimekutana nayo kwa siku. Niweze kuyatoa ili mwili upate afueni na nikue na mapumziko mzuri zaidi. Hii inanisaidia kupata usingizi na kulala ambao una mapumziko. Lakini kulingana na wakati mwingine ratiba yangu jinsi inavyokuwa kama naitaji kuwa na mkutano kwa siku ambao ni asubui zaidi. Inabidi nioge mara mbili kwa siku kwa hivyo nitaoga asubui nijiandae niende mkutano. Alafu jioni baada ya mazoezi ninapofika nyumbani. Pia naoga ili kutoa uchovu wa siku.

Napenda shughuli ya kuendeleza jamii. Na kwa hii huwa nafanya mambo tofauti tofauti. Jambo la kwanza, huwa najitolea katika shirika ambao inaitwa kibira mpira mtaani. Shirika hii inashugulika na watoto. Na inaweza kupatia nafasi ya kusoma pale wanapotoka shuleni. Na wakona kazi za ziada za kueza kufanya. Kuna jumba ambalo limetengwa haswa kwa kazi hii. Kwa hivyo utapata walimu pale. Wambao wanaelekeza wanafunzi wale na kazi zao za ziada. Na hata wakiwa na swali lolote katika kazi yao ya shule, wanaeza kupata usaidizi pale. Jumba hii pia huwa inatumika kwa kuwafunza watoto wa shule ya chekechea ambao ndio wameanza safari yao ya elimu. Kwa hivyo, wanapewa masomo ya hali ya juu. Jumba ambalo liko sawa na wanapewa lishe pale ya asubuhi. Kiamsha kinywa na pia wanapewa chakula cha mchana. Na haya yote anafanya kwa bei nafuu zaidi. Na kulingana na kiwango cha masomo pale ni, kiwango cha masomo ya hali ya juu. Watoto wote ambao wamepitia pale Wanafuzu na kuenda shule mbali mbali ambapo pia wanaeza kufanya vizuri. Kwa hivyo wakienda shule zile jioni wanapotoka, wanapata nafasi ile bado. Limetengwa pale waeze kufanya kazi zao za ziada. Shirika hii pia ina kitengo ambao wanafanya spoti. Na ndio manake inaitwa kibira mpira mtani. Wanaweza kufanya mashirikiano na mashirika zingine. Ambao zinaweza kupenda spoti na kuleta vifaa vya spoti. Pale ili watoto wanapokuwa katika likizo ama wikendi, wanapata fursa ya kucheza mpira. Mwisho kabisa shirika hii ina kitengo ambao watoto wanafunzwa jinsi ya kuishi katika jamii. Na kiwango hiki ni muhimu sana manake katika kijiji cha Kibira, watoto wanapitia changamoto tofauti. Unapata labda hawana mifano mzuri wa kuiga. Kwa hivyo wanahitaji maelekezo katika jinsi ya kuishi maisha yao na kukuwa na msingi bora. Na kitengo hii ni ya muhimu sana. Na hapo ndipo mimi pia najishirikisha kwa sana. Kueza kuongea na wale watoto. Na kueza kuwaelekeza katika maadili mema ya kuendeleza jamii. Shughuli ya pili ambayo naipenda sana ni shughuli ya usani. Na usani pia nafanya katika na vikundi viwili. Kikundi cha kwanza ni wasani sana na kikundi cha pili linaitwa Rapala Dance and Semble. Na vikundi haya yote ni vikundi ambao yamehitimu yamekua katika majukwa tofauti tofauti. Hapa nchini na ata ya kimataifa. Napenda shughuli hii manake, kwa wakati mingi usani inaangaza jamii. Ni kama kioo cha jamii. Na Pia, mimi inanipa raha zaidi manake inanipa fursa ya kuweza kujieleza na kushirikiana na jamii. Inanipa fursa ya kukutana na watu mbali mbali. Kufika maeneo mbali mbali ambao kwa kawaida singeweza kufika. Na nikiangalia shughuli hii pia mimi najishirikisha pale kuweza kufanyisha mazoezi. Kwa hivyo imenipa hafla ya kufanyisha zoezi na ile upendo ambao ninao wa kufanya zoezi.

Kinywaji ninacho penda zaidi. Imebadilika miaka zinaposonga. Kitambo kidogo nilikuwa na penda soda. Na ningependa kunywa soda aina yoyote. Ikiwapo fanta ikiwa bora zaidi. Lakini nikiendelea kuwa mtu mzima. Nimependa maji ya matunda sana. Matunda tuu ninapununua kama machungwa, kulikamua, kisha na kunywa lile maji. Napata kinwajihichi kina furaisha sana. Kina nipa burdani, kina nipoza moyo zaidi.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Swali hii ni mzuri sana. Umeme nyumbani si rahisi ipote zaidi manake tuko karibu na majumba ama mashirika ambayo yana umuhimu sana. Kwa hivyo wakati umeme unapopotea nyumbani ninapoishi, unapata hamna umeme karibu kote inchini. Lakini umeme unapokatika mitambo yangu ningependa yawe yako sawa kama simu na laptop na hata kompyuta yawe yako sawa. Lakini utapata umeme unapokatika sasa itabidi nianze kuhifadhi umeme ule umebaki katika mitambo haya. Kwa sana kama ni wakati wa usiku itabidi nimewasha mishuma ilikuweza kupata mwangaza awali hapo nilikuwa na kifaa ambacho kinahifadhi umeme kisha umeme unapopotea inaweza angaza Lakini kwa matumizi ya imeweza kuharibika kwa hivyo kwa sasa unapata umeme unapokatika inabidi nimewasha mishuma na utapata wakati umeme unapopotea mara mingi unaweza tumia kama ni kutoka nje nitatumia tochi ya simu ili kuweza kumulika na kuweza kuangalia ni napokwenda.